Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku. Na kupitia maoni ya watu tofauti naweza kuelewa mitazamo mbalimbali kulingana na uzoefu, utamaduni na maarifa yangu. Hunipanua ki fikra na kunifanya niweze niwe wazi zaidi ki akili. Wakati mwingine maoni hunipa mawazo mapya na kunionya kuhusu mambo ambayo singeyafikiria peke yangu So, kwa kijumla naweza sema, maoni mtandaoni inasaidia mtu ki akili na kufanya maamuzi bora na hadi kielimu.

Siwezi sema nimewahi kulima but nishawai jaribu lakini sikuipenda. Nilijaribu mimea kadhaa kama mahindi, viazi, maharagwe, lakini nilihisi kazi ikiwa ngumu kwangu. Kulima kunahitaji uvumilivu mkubwa, muda mwingi, na pia nguvu za mwili. Na mimi sikupata furaha nilipofanya hivo. Labda siku moja nitajaribu tena, nitakapo kaa kwangu na, nitengeneze bustani ndogo la mboga peke yake, nitajaribu kulima tena.

Naam, napenda kuvalia vipuli sana, hasa kwanza juzi, nilifanya kutoboa masikio yangu kwa mara ya kwanza, na kwa saa hii yamepona, naongoja, nataka sana, kesho kuenda sokoni, nikaeze kuvalia, kununua, aina mingi ya vipuli, hasa zile za rangi ya dhahabu, zinanifurahisha sana. Inafanya nihisi kutoboa sehemu zingine zote za masikio hadi mapua sababu navipenda sana kwangu vinavutia na zinanifanya nihisi kuwa mwenye kuwa na courage.

Napenda sana kuoga na majimoto. Muda wowote iwe asubuhi, iwe mchana wakati jua liko utosini, ama iwe jioni, ama iwe usiku. Napenda sana kuoga na majimoto sababu, ee majibaridi kidogo, siwezani nayo hasa vile ni navyo. Mara nyingine, ni nashida na kifuwa changu sababu ya baridi. Ndo maana napenda kuoga na majimoto.

Namu, napenda kuangalia nyota sana sana. Nakuambia akili yangu niweze kuhesabu like at least unenda unesabu maybi najambia leo target nataka kuhesabu nyota kuminambili. Ntajipata hapo nimeka na hesabu nyota mara nyingi nimejambia nataka kuhesabu nyota kama sitini. Sababu zinafanya akili yangu itulie, iwe tulivu sana. Na nawe alafu badae naweza funguka kama mawazo nikaanza kufikiria chenye nataka vizuri.

Kiukweli napenda filamu za vitendo sana sana sana kama Vikings mojayao. Hizo zingine ni filamu za mapenzi wakati nipo peke yangu. Hiyo ingine ni filamu za kisayansi for a better, for lacking a better word. Filamu za kisayansi kama star wars zinanifurahisha sana sana sana sana. Hizo tu ndio aina za fahamu napenda. Za filamu napenda si mingi vile, I don't love watching.

Kiukweli italingana kama simu, inakuwanga tu "automatically". Niliiambia wakati niko "online", inawezasafisha "anytime to avoid lagging". Lakini kwa "laptop", nikianza kuona kasa inapoteapotea ikikizungukazunguka. Hapo ndipo naamua ku-update kipata kadushi changu.

Mimi napenda kuamka na jua. Mimi napenda kuamka na jua. Wacha ni sisitize hayo. Imeanza toka nikiwamdogo, tokea nikiwamdogo, hadi wa leo. Sasa hizi hata nimekua mkubwa na vile sina kazi. Inafanya hata nilale kabisa. Kulala mapema kumenishinda kabisa, kabisa, kabisa. Ndio maana mimi naona nawezafanya kazi za usiku, nikalale mchana. Wengine wakienda kazi mchana, mimi nafanya za usiku. Sababu usiku hakuna usingizi.

Naam, natumia kwenye laptop yangu na bado natumia kwenye simu yangu. Sababu ninahisi mara mingi wakati una haraka badala ya kushinda ukieka the password. Ni rahisi kutumia kidole. Sababu mara una haraka, mara kunanyesha, mara hauoni vizuri, but unaeza spot the fingerprint. So naitumia sana sana, hasa kwa simu sana sana, kila mahali ukienda, hiyo ndio huwa naitumia.

Napenda kununua nguo zaidi zaidi ya kila kitu. Napenda kuenda kwenye duka la nguo na kununua kutoka tops, sweaters, viatu. Huwa zinanifurahisha na nahisi nimeridhika kwenye moyo na na furaha mwingi. Furaha ribo ribo ilioja isio na kifani baada ya mimi kununua nguo na viatu.

Na penda kuenda kwenye hafla zozote. Hasa ninazo alikuwa na watu tulio kuwa tukifanya nao kazi. Na kupitia hiyo njia, utapatana, amekuletea rafiki mmoja mpya na huyo rafiki ana rafiki yake mwingine. Hivo ndivo ninavyofanya kupata marafiki. Baadaye unapata huyo rafiki yake, ameenda tena, mkaenda mahali fulani, akakuletea rafiki yake mwingine mkajuana. In short, nawezasema wanarefer, hiyo ndiyo njia rahisi ya kupata marafiki. Apart from kuenda kazi na kupata wale mmezoea, your workmates you know, ni referrals.

Malengo yangu ya kazi ni kwanza kujifunza zaidi kila siku ili niwe na ujuzi mpana. Na stadi zinazohitajika. Pili naezasema kuhakikisha ni mefanikisha kazi yote. Kazi zote ninazopewa kwa ubora na kwa wakati. Na pia niweze kukuza uwezo wangu wa kushirikiana na wezangu. Nakufanya kazi ile teamwork iwe rahisi na yenye mafanikiwa. Na pia naeza sema kujenga msingi mzuri kwa maendeleo yangu binafsi na taluma zangu.

Ningependa kujaribu mchezo wa tenisi, hile tenisi ya uwanjani sababu nikona idea, siuko mgeni sana katika mchezo sababu katika chuo cha sekondari. Niliweza kucheza hadi kutoka inje kuchezea shule sababu nikona, actually nilikuwa prefect wa mchezo. Ndiyo mwana nezataka kucheza. Na after hiyo, pia nezataka kujaribu mchezo wa badminton. Na niliambiwa ni rahisi kucheza na marafiki zangu. Lakini sijawai jaribu, nezataka sana pia kucheza iyo mchezo. Maybe itakua beta sita hema sana kama kucheza mchezo wa tenisi.

Nahifadhi pesa kutumia njia mbali mbali. Mimi sipendi kuwa na cash, hard cash. Napenda zikiwa, huku Kenya tunatumia Mpesa. Naam, saaa utapata natumia Mpesa ama anatumia mabenki. Ambazo mimi ni member na pia saccos sababu nimejiunga na sacco nahisi kwamba kuweka pesa mahali mbali mbali itasaidia sababu wakati moja itakwama hiyo nyingine inaweza kusaidia mahali.

Napenda nakuwasiliana watu kwa njia tofauti inaweza kuwa ana kwa ana hasaa kama mtu ako karibu na mimi lakini wengi woa wako mbali So tunatumia simu. Tunaongea kuhusu kupiga simu. Maybe kupiga simu. Wengine ni kutext. Namu. Wengine, ni marafiki wengine ata sijawai waona. Tunatumia, tunachat kwenye Facebook. Tunachat kwenye TikTok. Ama instagram ama pia wengine.

Ninapofuraha kuwa nyumbani, ninapenda kupika chakula ninachokipenda sana, ama mara zingine nitavalia headphones, niweze kucheza mziki kutoka Spotify, ama mara nyingine naingia TikTok natumia hizo reels, hapo huwa ninafuraha sana.

Sera ni nazoona zikuwa kwa umuhimu kwenye kampuni ni kama sera ya madili na uwajibike shaji. Hii inakikisha wafanyikazi wote wanafanya kazi kwa eshima na uwazi. Pia kuna sera ya huduma kwa wateja. Ni ya msingi sana kwenye kampuni na tegemea kuridhika kwa wateja ili kuendelea kustawi. Sera ya usalama kazini ni muhimu pia sababu inakikisha kila mtu anafanya kazi salama. Bila hatariyo yote. Naam.

Italingana hiyo wakati akili yangu inataka nini sababu kama niko inje mara mingi, napenda umati wa watu kwa hivyo napenda palipo na kelele. Na mara nyingine kama niko kazini, nataka kufocus na vitu nafanya. Hapo napenda ukimya kabisa.

Wakati wa msongo wa kazi napenda kwanza kuwa makini. Ninachukua kitabu changu na andika kazi ninayofanya. Inayofaa nifanye hiyo siku alafu naandika kwa ile inatakikana kwa haraka. Natumie hiyo oda na nikimaliza moja nawekatoni. Kuonyeshana nimemaliza na hiyo. Hiyo inanisaidia kufanya kazi zangu vizuri wakati wa msongo.

Maoni kutoka kwa wengine ni mazuri sana sababu wakati mwingine unaweza kuwa umefanya vitu bila hata kufikiria mara ya pili. Na maoni kwa wengine yanakufungua akili unaanza kuona vitu zingine kwa njia nyingine ambayo ina-broaden your thinking na ni mzuri sana. Inakusaidia sababu unawezaenda mahali pengine uko peke yako na hakuna mtu wa kukurekebisha halafu ukumbuke chenye mbunu uliyoyapata kutoka kwa wenzako.

Kwa saa hii hakuna ninaofuata kwa makini sababu. Toka kusema ukweli, toka simu zikuje, muda wa kuangalia tv hauko pale. Na unapata maybe habari zinazosomwa kwenye tv zipo kwenye simu. Hata nitapata kuwa wa kwanza kuliko kungoja maasa ya wanahabari kusoma ama anything.

Wiki yangu ya kazi napenda kuipanga sana sana jumapili jioni. Ama Monday asubuhi sana. Kuweza kuandika vitu zote ninavyotarajia kufanya hiyo wiki yeah, naweza kuziandika na kama kuna hii ya hii siku naiandika nafaa nifanye hivo naweza kujipanga kazi yangu na kuhakikisha nimetimiza kila kitu niliopatiwa.

Kazi kwa timu ya mbali hasa mimi kwanza kazi yangu ni ya uhashibu so lazima niweze kuongea na wao juu ya vitu za kila siku mabye mara mingi wanahitaji pesa yaa. So mara mingi tunawasiliana kwa simu nawapigia ama wao wananitumia meseji ama mara zingine natumia email ya na na copy wakubwa wangu.

Napenda sana Lionel. Messi. Nikieza kuwapanga napenda Lionel Messi, wpili ni Ronaldo. Watatu anaitwa Mbappe. Napenda pia huyo mwingine anaitua Bukaya Saka. Na mimi ni shabiki wa timu ya Arsenali. So napenda Gabriel Jesus.

Naboresha michakato yangu ya kazi kwa njia kadha. Kwanza ni napanga kazi yangu kwa utaratibu. Ili nieze kupata kufanya mambo mihimu ya kwanza na kwepuka kuchanga nyikiwa. Hiyo nili kua nimekuambia awali. Na pia napunguza muda unoatumika kwenye shughuli zisizo. Na tija. Na kutumia teknoloji au vitu zinazo. Saidia kuharakisha kazi. Na pia na kusanya maoni kutoka kwa wenzangu na timu yangu kuona jinsi ya kufanya kazi. Kwa ufanishi zaidi.

Muda wa mwisho nautumia Kurewind what I've done that day, chenye nimefanya hiyo siku, kuweza kuangalia nini nimeweza kufanya, nini sijaweza kutimiza, na kujipanga vizuri. Na kama kuna kitu ambacho sijatimiza, naongea na mkubwa wangu na kumweleza, By hii siku ama huu muda, nitakuwa nimeweza kufanya hivi, but kwa saa hii, hizi ndizo vitu nimeweza kufanya.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kila siku, kwanza napanga zinazoweza kuchanganywa, kama plastiki, karatasi, chupa za glasi, na kuifadhi kando, pili taka zisizoweza kuchanganywa tena, kama mabaki ya chakula, na plastiki ambazo haziwezi kuchanganywa, nazote zinaekwa kwenye chumba, tofauti, naam.

Kiukweli leo niliweza kuamka saa tatu asubuhi na kitu cha kwanza nilichofanya baada kuamka ni kula kiamsha kinywa before niende bafu. Naam na kiamsha kinywa nilipiga mayai mbili nilipika mayai mbili yeah na leo nilitumia boda boda kufika kazini sababu nilikuwa nimechelewa kidogo. Na nilihisi sikuwa nimechangamka vile nilikuwa na uchovu kiasi sababu jana nilala nikiwa nimechelewa.

Wakati wa baridi kali napenda kuvalia vazi, mavazi yanayonipa joto hasa mavazi yakona wool niko na hizo sweta mingi sababu baridi hunikalia sana na make sure nimejifunika vizuri toka kichwa hadi chini navalia viatu closed ndio niweze kupata joto na nanywa nakunywa maji moto hiyo wakati sababu sitaki baridi.

Siku ya kuzaliwa, kitu cha kwanza ninachofanya ni kuingia kwenye simu na kujiposti mitandaoni. Nikijiwish happyBirthday, after hiyo nalala, sababu mara mingi nqongoja hadi saa sita, itakapotimia tarahe yanga ya kuzaliwa. Nikilala naamka naoga. Natoka inje tu, mara mingi sikati keki hiyo hiyo siku, huwa nakata keki badaye.

Napenda chakula chenye mafuta. Kusema ukweli. Sababu na jaribu kuongeza kilo kwenye mwili wangu. So mara mingi utanipata nakula chenye mafuta mingi. Na ama. Bora mafuta yakuwa mepikuwa vizuri. Na kiwe kimotu. Nakula sana.

Mafanikio ninayodhamini kwenye kazi yangu ya kwanza ni kukila siku kuhakikisha nimefanya kazi yote na itajika kufanya hiyo siku, hiyo ni ya kwanza. Ya pili muda mwingine tunafanya ile voting kuchagua ni nani aliekua mwajiriwa mzuri na naweza kuchaguliwa so hiyo inanifurahisha na inanipatia motisha.

Programu ya simu ninayotumia kila siku. Ya kwanza ni tiktok. Sababu kuangalia kinachoendelea na new dance moves. Ya pili ni whatsapp. Sababu watu wengi wenye wako karibu na mimi tunatumia whatsapp. Ya tatu ni telegram. Naam natumia telegram. Si telegram sorry Instagram pia hiyo inanijulisha chenye kinachojiri nchini alafu mara nyingine natumia AI kureffer tu some. Vitu ambazo sielewi.

Kwasahi naweza penda kwenda Dubai sana. Na Dubai iko nimbali kutoka Kenya, kilinganisha na kuna starehe nyingi vile wanavyo weka mtandaoni. Naam ningependa kuendesha camel rider, kwenda kwahizo hotel kwa bustani la mauwa nikaweze kuchukua picha. Na ningependa kusafiri na rafiki yangu, ambae bado sichagua sina ule rafiki wakaribu kabisa kwa saa hii. Maramingi napenda, niseme kupumzika, but napenda kutembe. I'm very adventurous, so nikiwa nagari tunaenda kila mahali tutenda, napenda kwenda pia.

Kiukweli najihisi sipinde kucheza na watoto sana nahisi wanasumbua kwanza wanapoanza kulia. Nadhani chenye kimechangia hiyo ni sababu mimi na ndugu yangu tumefuatana hivi, tumefuatana na miaka kidogo So sisi wote tulikuwa wadogo. Sasa sijapata kukaa na watoto. Inafanya nisipende watoto.

Napenda kusoma vitabu vya mapenzi tuanze na hiyo. Napenda kusoma vitabu vya mapenzi, muda wowote, wakati wowote, mahali popote. After hiyo ni mamu ya sayansi. Ule kubuni ya sayansi. Napenda pia hiyo. Na after hiyo, napenda zile za kitambo. Zina zoonesha vitu vilivyojiri kitambo. Huwa zina nifuraisha.

Napenda kuvalia kofia mara mingi nikiwa nyumbani. Lakini nikiwa nje si vile sababu nywele yangu kuna vile nimeishika hapa juu imejaa. Lakini nikiwa nyumbani napenda kuvalia kofia niweze kufunika nywele yangu isiweze kupata kumwagikia mwagikia kila mahali.

Naweza sema lakini mimi sipendi kufanya mazoezi sana. Sipendi, maybe wakati ni napotembea tu kwenda kazini ama kutoka kazini kurudi nyumbani. Wacha niseme jioni sababu nasikia mwili wangu. Ukovery alert, jioni. Asubuhi apana.

Kujitunza napenda kupiga mswaki, napenda kuoga, napenda kuvalia nguo zilizo safi, napenda kulala mahali pasafi. Hiyo ni njia ya kwanza kujitunza before ifike pale pa kupenda sipaki makeup mimi but nafanya huwa nacleanse uso yangu wakati ninapooga ndiyo uweze kunyoroka na kujipaka mafuta mazuri na marashi yanayonukia vizuri.

Naam. Napenda chakula kitamu. Chakula kitamu kinakupatia hamu ya kula chakula mingi. Na kwanza mtu kama mimi, mwenye niko katika njia ya kuongeza mwili. Nataka chakula kitamu. Ndiyo kinivutie niweze kula more and more food. Napenda.

Kazi ya nyumba ninayochukia ni kuosha viombo. Napenda kufua nguo kuliko kuosha viombo sababu utapata sufuria ya ugali. Imeshikana haikuwekwa maji vizuri na ninapenda kulea kucha zangu. Sipendi kabisa. Sipendi kuosha viombo.

Napenda chakula chenye ladha ya, wacha niseme kuku sababu napenda kuku sana, kina nifurahisha sana, kinafanya nile chakula mingi ambayo ata sija tarajia mimi kama vile. Napenda tu chakula tu chenye ladha nzuri sana, chenye ladha nzuri, kinapea mtu apetite.

Ninapenda kushiriki katika kazi yangu. Ni ya mweka hazina ama mimi ni accountant wacha niseme hivyo, na nilipata, nilichagua tu wakati wa kuchagua zile shule, wakaniita yenye nilikuwa nimeandika accounts, hiyo ndio iliniita. Na nilipenda sana hesabu katika shule nilipenda hesabu. I prefer vitabu kuliko kusoma maandishi mingi ya notes. Changamoto niliyoipata ni ile umesoma umefanya vizuri mtihani unaamini utapita halafu baada ya results zinakuja zikiwa vitu zingine sana. Chenye ningependa kubadilisha ni sahizi nahisi kama accounts inataka mos ile tulisoma tukiwa darasa. Tunahitajika kupeana more certificates. So, ningejua ningefanya kazi ya mkono, ningesomea kitu yenye iko na skills, nafanya kitu ya mkono.

Kumbu kumbu ninayo ya kutisha ni wakati mwingine tulikuwa tumeenda na bodaboda hadi Samburu. Kufika samburu unapitia mji unaoitwa isiolo ambao kuna alot of bandits hadi saa hizi imedeclare-riwa kuwa a disaster kwenye nchi yetu. Na sisi tulienda huko na bodaboda tukiwa tumebebana. Hatukuwa na anything na tulienda. Sasa hiyo ilifanya naogopa. Haswa saa hizi vyenye kuna hayo mashambulizi wakiibiana ng'ombe na mbuzi naogopa.

Naam, naam nafuata matukio ya kitaifa, ndiyo maana naingia kwenye mitandao. Niweze kujua yanayojiri, kinachofanyika huo wakati, sababu, um, one of them, na chenye kinafanyikia wengine huenda kikanipata pia, so ulazima niwe alert.

Nina uhusiano mzuri na wafanyi kazi wengine Wete, kila mtu anajua mimi ni mzuri sababu napenda kufanya kazi yangu. Hauta nipata nikiwa na ugomvi na hao wengine ama nimenda kusema mwengine. Napenda tu kufanya kazi yangu. Wakati wa kufanya kazi ya timu, tuko hapo na wapatia ideas na kila kitu.

Napenda kupiga picha sana. Simu yangu inanipatia kila siku. Notification inajaa sababu napenda kupiga picha kila wakati. Nikienda nione jua limewaka vizuri, ndiyo hiyo nishachukua simu nimeanza kupiga. Nimeenda mahali, maybe mahali mpya. Nimeona wameweka bango, lazima nipige. Nione maua, lazima nipige. Ninunue kitu, lazima nipige picha kwanza. Haswa kitu cha kula.

Kusema ukweli mara mingi asubuhi mimi hupenda kunywa chai ya kawaida sababu ni "the story" nimelewa nikijua hivo asubuhi alafu. Siweki vitu mingi ni ile tu ya kawaida maji, sukari na chai sina shida nayo. Sipendi kunywa sana sana. Hiyo na mara mingi hata naikunyea kazi. Naenda kunywea kazi. Siwezisema kuna vile navyo hisi. Nisipokunywa chai. Siyuko "addicted" vile napenda soda.

Kusema ukweli napenda mikutano ambayo tunongelelea maslahi ya wafanyi kazi wenzetu. Sababu mara mingi utapata tunafanya kazi tu na mkubwa anatueleza jinsi ya kuleta pesa kwenye kampuni na kutupatia kazi. Lakini naenjoy sana wakati tuna wafanyi kazi wetu na mkubwa hayuko so tunaeza kujiongelelea mahali panafaa parekebishwe ama wakati mambo inakuwa sawa.

Ninapenda kuuliza maswali wakati nimekwama katika kazi yangu ama kusaidia mwenzangu wakati anapoulizwa swali sababu hatuyuko perfect sisi wote na anapenda wakati tunashiriki vitu kama kupanda miti, maybe tuko na event so utapata apo tunagawana kazi kila mtu afanye hivi, afanye hivi, afanye hivi, ili kitu, iyo event ikue successful.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wafanyakazi wenzangu. Wanakupa motisha, wakati mwingine unajihisi hauko tu sawa, unajihisi umechoka. Unapata mtu ako hapo anakupa motisha. Unafanya kazi pamoja. Mara after hiyo, unaenda, mnakula chamcha mahali nje, anakuongelesha, unahisi vizuri.

Napenda mvua sana sababu yanafanya mimea inakuza, yanafanya kijiji kiwe majani, rangi ya majani, inafanya kila kitu kinawiri maua kwenye bustani, kinanawiri. Uzuri wa hiyo unaeza valia sweta nzito kama kuna baridi sana. Kuliko ukilinganisha na wakati kuna jua sana. Sababu unapata unavalia nguo nyepesi. Unachomeka na jua. Rangi yako inakuwa different. Kuna kauka kila mahali si nzuri but napenda mvua sipendi jua.

Programu ninazotumia mara mingi ni tiktok ikiwa ya kwanza, ya pili naenda whatsapp, ya tatu naenda instagram, na mara kwa mara naenda AI kuangalia, inifafanulie vizuri mambo ambayo siyaelewi.

Kitu ninachofanya ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati ni kuandika kila kazi ninayofanya nifanye hiyo siku. Ama nikiongezewa katikati ya siku namake sure nimeandika. Halafu ninaandika moja natick naandika nyingine natick. Hivyo ndiyo ninavyofanya inanisaidia kukamilisha kazi kwa wakati.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya sababu inafungua mtu mawazo, akili inapanuka. Na 'in this era' sisi wote lazima tukubali teknolojia mpya na tuijaribu. Sababu ina vitu mingi sana inarahisisha kazi.

Kitu ninachofanya ili kuweza kuweka afya yangu nzuri ni kuhakikisha ninakula chakula kizuri. Sipendi chakula ambacho kimetengenezwa. Unachukua tu kwenye supermarket. Unaenda unapika. Napenda chakula kimetoka kwenye shamba, sana, sana.

Napenda keki aina ya vanila. Napenda vanila sana sababu na hisi kuwa haina sukari nyingi kwangu. Sababu sipendi sukari mingi vile. Vanila hadi nikienda kwa yogurt napenda vanila tu. Kila kitu vanila kina nifurahisha.

Napenda kuandika nahisi najieleza vizuri wakati naandika kuliko kuongea sababu unaongea haraka unapatwa umesahau maneno mengine ambayo ni important so napenda kuandika ya.

Wakati wa mvuwa, napenda sana mvua ikinyesha wakati niko mahali pana bati. Haswa kazini, sababu nimefunikiwa vizuri. Napenda sana mvuwa. Bora isinipate mahali natembea, hiyo nayo apana. Napenda mvuwa kuna wakati mvuwa imenyesha mvuwa kubwa. Shida kufika, kutoka nje unapata kila kumejaa mafuriko, lakini kwangu ilikuwa imenifurahisha hiyo mvuwa juu. Ilikuwa mingi sana. Shida wakati mwingine inanyesha umepanga kuenda mahali. Before utoke, mvua ishaanza. Ikifika hivo, inabidi tu unatulia mahali ulipo, unapata umechelewa, unacancel your plans. Sauti ya mvua inanifurahisha. Inafanya naskia vizuri napenda maji yakimwagika sana.

Napenda baridi kuliko joto, sababu mara nyingi joto inakuchoma unahisi uchungu, ngozi inabadilisha color inakuwa nyeusi kabisa. Lakini wakati wa baridi, napenda sana sababu. Tena ngozi yangu inabadilika color, inakaa yellow yellow hivi, na ninanguo, ninanguo already zile za kusitiri joto, za kufanya niwe warm. So mimi napenda tubaridi hadi, napenda tu baridi.

Sababu hadi saa hizi bado naishi kwetu napenda kununua nguo na viatu kuna duka linaloitwa think twice hapo ndiyo napenda kuenda sababu vitu si pesa mingi vile very affordable. Nikitaka good designer things naenda sasa kwa duka la nguo lenyewe.

Ningependa kujifunza kutengeneza kucha, kuchora kucha, kuweka kucha, kutoa wasichana kucha sababu wanapenda hi mambo ya urembo na pia ningeteka kujua mambo ya kupaka 'make-up' kwenye nyuso sababu sijawahi paka maisha hangu yati. Sasa naweza tamani.

Napenda juisi ya pineapple. Inanifurahisha na hasa sababu mimi ni msichana nimeambiwa kuwa hiyo juisi ni nzuri so napenda hiyo after hiyo napenda juisi ya maembe. Hizo juisi mbili ni nzuri unahisi vile zinavyoteremka kwako.

Ninapo amka kitu cha kwanza ninachofanya. Ni kuzima alarm sababu mara mingi naweka alarm. Mara mingi sipindi kunywa kiamsha kinywa hapa. Naenda kunywia kazini. Lakini wakati sina haraka. Ndiyo naweza anza kula kitu. At least something light. Napenda alam yangu nimeweka six. Na mimi najitayarisha na munda wa one hour. Ndo niweze kuondoka kuenda kazini nisichelewe. Na lazima nioge, lazima ni suguwe meno, lazima ni valie nguo nzuri inayambata na kazi nayofanya. Miki asubuhi zangu mingi naamuka ni kuwa ni mechoka spindi kwa muka asubuhi sana. Mimi ni mtu wa kufanya kazi usiku kwa muka asubuhi chatizo kidogo.

Wakati na nahisi ninaudhaifu kidogo napenda kutoka nje nenda kuota jua na kupunga upepo kidogo ama nakimbia dukani nachukua juice soda ambyo ina sukari sometimes sukari inanichangamsha naam.

Napenda mazingira matulivu ya kazi, lakini kwa muda mwingine, especially Friday uko mwisho mwisho ya wiki, napenda watu wakiwa wengi, na furahi kuona watu wengi kila mtu anaongea, anapatia na ideas zake kazini.

Kiukweli sipendi, sijui niseme sipendi lakini nimeanza kuonyeshwa hivi juzi juzi na nimeanza kupenda kucheza Chess inanifurahisha niko nayo kwa simu, muda mwingine nawezakaa hivi nianze kucheza ama ludo. Mimi si fan but nimeanza.

Kila mwezi kila mfanyakazi kuna lengo anafaa fikisha na mimi ninajipanga kiwiki. Kila mwezi una wiki nne. Sasa kila wiki najiwekea hii wiki nafaa nikuwe nimefanya hivi hi ingine nafaa nikuwe nimefanya hivi.

Hali ya hewa ninayoipenda ni wakati kuna utulivu, kuna unaitwa aje upepo ule, unaopunga, hakuna jua kali. Napenda hiyo hali ya hewa unaihisi ikiwa fresh vile inavyo kuingia kwenye mwili. Hiyo ndio hali ya hewa ninayoipenda.

Chakula cha jadi nachopenda kinaitwa cassava, napenda arrow roots, napenda sweet potatoes and yams. Hizo chakula ni nzuri, zinashikilia tumbo. Ukila unahisi huwezi gonjeka, unafeel mwili ukona nguvu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ajiweke wa kwanza katika maisha yake. Kuna unaweza changanywa na rafiki zako, unaeza changanywa na kazi ama na familia yako. But ni vizuri ukijiweka wewe wa kwanza, alafu after ume jieka wa kwanza, itakua vizuri kuchagua hao wengine ujui unataka nini maisha yako.

Mfumo wa simu ninaupenda na nautumia saa hizi ni simu ya Samsung. Sababu ina camera nzuri, ina ikipiga picha, ina colours zake. Rangi zake ni nzuri sana ni za kuvutia. Toka hapo napenda iPhone, tukitoka hapo napenda OnePlus, simu ya OnePlus. Google Pixel, Huawei zinakuja. Yenye sipendi kabisa inaitwa itel.

Mabadiliko ya kijakazi ni kitu ya kwanza tu ni kukubali. Ni kukubali na mabadiliko lazima ya fanyike kila wakati. Hasana hii teknolojia ya squeezy lazima kuwe na mabadiliko. So, unakubali na kama haujajua kitu, unuuliza swali, unelezwa, ndio uweze kufanya kazi yako vizuri.

Ata nimetoka kufikiria sayizi vile nitabadilisha vipuli viangu, nataka kuenda dukani kesho bati, napenda kuenda marambili kwa wiki hivi, ndo ni weze kuongeza chenye sina ama chenye kimeisha naeza kununua upia marambili kwa wiki hivi.

Muda na familia yangu napenda kutumia nikiwapikia. Nikiwapikia sababu wana kila mtu wanapenda chakula changu. Ni kizuri sana. Nikipika, tunasaidiana kufanya kazi kidogo. Naam hayo tu nakupiga stories.

Ningependa kujifunza lugha ya French na Chinese. Lakini nilikuwa nimeanza kusoma French nikaachia katikati. Chinese pia najua kuhesabu toka moja hadi kumi. Ningependa kujifunza izo lugha mbili sana sana sana naam.

Kama ni laptop, nachaji maramingi maramoja, siku mingi maramoja, siitumii sana. Kwa simu nachaji mara kama mbili. Sababu pia, nikilala lazima nilale kwa na moto ni ingie kwenye mtandao nione kinachoendelea hiyo siku.

Kiukweli ni ngependa kutembea Egypt, niweze kuona the pyramids na niweze kuwelezewa vizuri historia ilofanya kutengenezeka kwa hiyo pyramid na nimependa sana na hiyo country kuwa desert, uweze kuniliezea vizuri.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya kabisa sababu napenda kujua historia za wenzangu, binadamu wenzangu. Kile tu ninachoogopa, ni chakula cha china na chenye nasikia wanakula vitu kama chura. Hivo sijafunzwa kabisa ama nyoka. Lakini vitu vingine niko "very open".

Mara nyingine napenda kuandika kwa mkono, mara nyingine kwa kompyuta, lakini kutumia kompyuta ni afadhali na una save muda kulinganisha kutumia mkono kwa sababu kompyuta tena uzuri wake unaweza kupata io data baadae ukiitaka unlike kutumia mkono karatasi inaezapotea ama kitabu kipotee ama kichomeke, kompyuta ni nzuri.

Kiukweli sipendi sana kufanya mazoezi, ila mazoezi ninayofanya ni kutembea kutoka huku hadi kwenye duka ama soko kuchukua vitu. Na hiyo nafanya marakama mbili kila wiki. Sababu mimi najihisi mwili wangu upo sawa hauhitaji mazoezi saa.

Natumia sana moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, na kumi. Hizo ndizo vitu ambavyo natumia kila siku sababu unapobonyeza namba ya mtu ya simu unapofanya hisabati mingi utapata unatumia hizo.

Napenda kuwa mahali patulivu wakati mwingine na maybe mziki unacheza kwa background. Hasaa wakati natulia, siyuko kazi, nataka tu mahali pametulia, kufikiria chenye nataka na maisha yangu. Hapo ndipo napenda mahali pametulia.

Mara nyingi wikendi utapata napiga densi naangalia tiktok challenges mingi na make sure nimeelewa vile wanavyo densi ama kuenda nje na marafiki zangu, tunafanya 'package chill', tumeweka mziki, tunaka 'catch up' na kila mtu.

Naam, nina kuku, tunafuga nyumbani. Tunampenda sana kuku sababu anataga mayai, unaweza kula hayo mayai, unaweza yauza na uweze kupata pesa kidogo ya kusaidia. Unaweza amua pia kula huyo kuku, alafu hahitaji, 'a lot of maintenance'.

Mtu yeyote anayeanza kazi ni vizuri sana kwanza nipongeze kwa kupata hiyo kazi. Aweze kufanya hiyo kazi kwa makini, ajue wakati wa kazi, na ajue pia kuna wakati wake, asiende tu akajitumbukiza kwa kazi hadi akawa hafikiri tena vizuri.

Ah, siku yenye arsenal itashinda. Lazima nitaposti katika mitandao yote sababu tunaongangana na wao. Kila siku wanafanya mtu, aki tukifeli kidogo wamepiga makelele, wamecelebrate kila mahali. So, lazima nipost kila mtu ajue mimi ni wa hiyo timu.

Naamu, napenda kucheza ngoma sana. Ngoma inafanya najihisi vizuri, inafanya na sahau mashida zote nilizo nazo kwa huo wakati. Inafanya ni kaweze kuzikia vile ambavio. Unajua ngoma ina ujuzi wa aina mingi. Kuna wala wanongelea 'about their life experiences, and you get to hear what people are experiencing here also'.

Ah la hasha, siku hizi imekuwa ngumu kusoma gazeti, ila mara zingine mama yangu akifungulia redio huwa nasoma. Asubuhi na mapema, radio zinasoma gazeti zinachanganua kilichoandikwa. Lakini mimi sisisomi mara mingi sababu chenye wameandika, nitakipata mtandaoni.

Chakula ninapenda kukila jioni mara mingi ni ugali na kuku na mboga kando sababu kinashikilia tumbo huo muda wote hadi hiyo siku nyingine. So napenda kula ugali sana na kuku. Ama hata githeri mara zingine naam.

Kila ninapoanza kazi, nafanya kunywa kiamshakinywa kwanza kwenye ofisi, alafu naeza kuandika vitu, ninavyotaka kufanya hiyo siku nakuchukua mawaidha kutoka kwa mkubwa wangu pia ndio nijue kama kuna kitu nimesahau hicho ndicho kitu nafanya kila asubuhi.

Naam, nimewahi shiriki mashindano ya tenisi ya uwanja. Nimewahi cheza rugby ya wanawake pia. Na hiyo michezo miwili ndiyo nimecheza. Nimeshiriki ile mimi mwenyewe niko hapo nacheza.

La hasha, sijawai jaribu kujifunza kupinga gitaa sababu sina rafiki yeyote alie na gitaa karibu. Ningekuwa nae lazima ningekuwa nimejaribu kuchuna hata kidogo. Lakini kwa sahizi, kujifunza gitaa bado, lakini naweza taka.

Napenda kusoma mara nyingine wakati sijaketi vizuri lakini nikiketi kitako napenda kuandika napenda kuandika sababu naweza natowa mawazo yote yalio kwenye kichwa changu na naweza kuandika kusoma ni wakati sijaketi vizuri.

Kusema ukweli sipendi asali vile, sababu inanichafua roho. Naam, naweza sema sipendi asali hiyo. Lakini ndo ili niweze kupata sukari kwenye mwili wangu. Napenda kutumia soda sababu naimeza. Sipendi vitu za kutafuna tafuna ama kuweka kwenye mdomo, na sababu naogopa meno yangu. Meno yangu hayuko na nguvu vile.